Ndiyo, napenda chakula cha haraka, lakini kwa kiazi. Chakula cha haraka ni rahisi na pia huokoa muda. Asa unapukua na rati bayanye shuguli nyingi. Vyakula kama chipsi, baga au kuku wa kukanga. Vina ladha nzuri na vinapatika na haraka. Hata hivyo, sipendi kula chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu sikizuri sana kiafya. Nikilinganishwa na cha kulacha nyumbani napendelea kukila mara chache hasa ni napokuwa safarini au sina muda kupika Kwa ujumu laani ninapenda cha kulacha haraka kwa ladha yake lakini chakulacha nyumbani ndicho napendelea zaidi na kwa afya na ustawi wa mwili.

Kitendo kimoja cha wema ambacho nimewai kukifanya ni kusaidia mtu alie kuwa na shida barabarani. Alikuwa amebeba mzigo mzito na alionekana kuchoka. Hivyo nilijitolea kumbebea baathi ya mizigo hadi alipofika alikokuwa anaelekea. Kitendo hicho kilinifanya nisike furaha na amani moyoni. Hata kama kilikuwa kidogo nilijifunza kwamba wema hauitaji kitu kikubwa. Hata msaada mdogo unaeza kumletea mtu faraja kubwa.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana, wala kidogu sana. Ni cha wastani na kinanitosha vizuri. Kuta zake zina rangi ya pestle nyepesi. Kama bluu au krimu ambayo inanipa hisia ya utulifu na amani. Kitanda changu ni cha ukubwa wa kati. Chenye godoro laini, lakini linaloshikilia mwili vizuri. Hivyo, hunifanya nipate usingizi vizuri. Nilipenda kwa sababu ni la kustarehesha sana baada ya siku ndefu. Kutoka dirishani, naweza kuona mandhari ya nje kama miti, majengo ya jirani, au unga la subuhi na jioni. Jambo, linalonipa faraja na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Kitu ni nacho kipenda zaidi chumbani ni utulivu wake. Na mahali ambapo naweza kupumzika, kufikiria na kujisikia huru kabisa. Pia, napenda mpangilio na usafi, kwa sababu vinanisaidia kuwa na amani ya akili.

Kuhusu tathimini za kazi, huwa najisikia mchanganyiko wa wasiwasi kidogo na matumaini. Kabla ya tathmini, naweza kuwa na hofu ndogo, kwa sababu ninataka kufanya vinzuri na kutimiza matarajio. Hata hivyo, pia huwa naziona tathimini kama furusa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Maoni ni na ninayopata ku hunisaidia kujua nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Jambo linalonipa motisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Baada ya tathmini, mara nyingi huhisi nafuu na kujiamini zaidi. Hasaa ni napopata murejesho mzuri au maelekezo ya wazi ya kuboresha Kwa ujumla, ninaona tathmini za kazi kama sehemu muhimu ya maendeleo ya mtu kazini.

Katika kazi yangu, ningependa kufikia kiwango cha juu, cha ufanisi na utalamu katika eneo ninaloufanya kazi. Lengolangu ni kuwa, mtaalamu ninayeaminika, anayetowa mchango chanya na wamana katika tasisi au jami. Pia, ningependa kukua kitaluma, kupata ujuzi mpia na hatimewo kuchukua nafazi za uongozi. Ambapo nitaweza kusaidia wengine kukua na kuboresha utendaji wapamoja Kwa ujumla natamani kazi yangu iwe na muelekeo, maendeleo na athari chanya siku ajili ya mafanikio binafsi tu Bali pia kwa manufa ya watu wanao nizunguka.

Napenda kununua vitu katika maeneo tofauti kulingana na ninachohitaji. Kwa bidhaa za kila siku kama chakula, napendelea masoko ya karibu au maduka makubwa kwa sababu ni rahisi na bei huwa nafuu. Kwa nguo au vitu vya matumizi ya muda mrefu, napenda madukani maalum au masoko ya wazi ambako naweza kupata vitu vya kipekee na kujadilia na bei. Wakati mwingine pia ununua mtandaoni kwa sababu ni rahisi na kunirusu kulinganisha bei na chaguo mbali mbali.

Ili kuongeza uzalishaji wangu na penda kutumia mbinu mbali mbali moja kupanga muda vizuri inaanza siku yangu kwa kupanga majukumu muhimu kwanza kueka ratiba ya kila jambo la pili kueka malengo madogo na nayoweza kufanikishwa hii ufanya kazi iwe rahisi na sio ya kuonekana kubwa na kushangaza kuzuhia usumbufu na jaribu kuepuka simu zizizo za lazima, mitandao na kijamii au mazungumzo yasiyo muhimu wakati wakufanya kazi. Pia kuchukua mapumziko mafupi. Hii inanisaidia kurefresh akili na kurudisha nishati. Jambo linaloongeza ufanizi. Kutumia teknolojia au zana zinazo saidia kazi. Mfano, kalenda ya kidigitali programu za kupanga kazi au vifaa vya kiufundi vinavyoongeza ufanizi. Kwa njia hizi, napata matokeo bora kwa muda mfupi na ninaendelea kujifunza mbinu mpya za kuongeza uzalishaji na ubora kwa kazi yangu.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, hasa wakati wa mchana, wa jua au wakati wa matembezi ya kawaida. Vipuli hutoa usalama kwa kichwa na jua, na pia vinaongeza mtindo wa urembo na mavazi. Urembo wa mavazi Napenda vipuli ambavyo ni rahisi kuvaa Havichanganyi rangi rangi nyingi na vinavyofaa kwa hali ya hewa pia Wakati mwingine vinaweza kuwa cha kuonyesha tabia au ladha yangu binafsi kwa mfano vipuli vya rangi ya kupendeza au vyenye muundo maalumu.

Napenda mkate wa nafaka kamili au mkate wa mgando kidogo. Kwa sababu ni nzuri kiafya na unanipa nguvu za kudumu. Mkate huu huwa na ladha nzuri sio sana tamu na unaweza kuliwa na vitu vingi kama siagi, jamu au mayai. Wakati mwingine napenda pia mkate laini wa kienyeji ambao unaladha ya kipekee na unanifanya nijisikie vizuri nikiwa na chai au kahawa asubuhi. Kwa ujumla napenda aina ya mkate ambayo ni ya afya, ladha nzuri na rahisi kukila.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya heshima na uwazi. Na mara nyingi napendelea kutumia mazungumuzo ya uso kwa uso au simu wakati y hatuwezi kutana na ana kwa ana. Hii husaidia kuelewana vizuli na kuonyesha hisia zangu kwa uwazi. Pia napenda kutumia ujumbe mfupi au barua pepe rasmi. Pale ambapo ni muhimu kuwa na kumbu kumbu na tarifa rasmi. Kwa ujumla, napendelea kuwasiliana kwa njia inayojenga uhusiano nzuri, kueleweka vizuri na kuepuka mchanga nyiko.

Ninapendelea kuwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima, uwazi na kwa njia ya kirafiki. Mara nyingi tunatumia mazungumzo ya uso kwa uso ili kuhakikisha kila mtu anaelewa vizuri. Na wakati mwingine tunatumia barua pepe au programu za mawasiliano za kazi. Kama wotsapo au slack pale ambapo taarifa ni nyingi au muhimu kuhifadhiwa. Pia napenda kushirikiana kwa ushirikiano na kusikiliza mawazo yao Kwani hii husaidia kutatua matatizo kwa haraka na kuongeza ufanisi wa timu Kwa ujumla njia za mawasiliano nazo zina himiza harmony, uwazi na ushirikiano wa kweli kazini.

Nilipokuwa utotoni nilipenda kucheza sana na marafiki zangu hasa mchezo ya nje kama kuruka kamba kucheza mpira kukimbizana na kujificha mchezo hii ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha pia nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee kusoma vitabu vya picha na wakati mwingine kuimba au kuchora shughuli hizi zilinisaidia kukuza ubunifu na kujifunza mambo mapya.

Ndiyo, wakati mwingine, ninaweka picha mtandaoni. Hasa, picha ambazo zina husiana na matukio maalumu. Likizo au shughuli zangu za furaha. Hiu husaidia washiriki wa familia na marafiki kuona kile nina chokifanya. Hasa, ikiwa hatuwezi kukutana mara kwa mara. Hata hivyo ninaweka tahadhari kuhusu faraga na unapendelea kuchagua picha ambazo hazionyeshi taarifa zangu binafsi au mali pasiri. Kwa hivyo napendelea picha ambazo zinashirikisha furaha na kumbu kumbu mzuri lakini si hatari kwa usalama sala mawangu.

Napenda hali ya hewa nye pesi na enye jua kidogo kama asubuye enye upepo mwanana au mchana wenye anga safi Hii utoa hisi ya utulivu na furaha na inafaa kwa shugli nyingi za nje kama kutembea michezo au piknik Pii anapenda wakati wamuvua nye pesi kwane hewa ubaki safi, anga huwa na rangi nzuri na kunatoa utulifu wa kiakili Kwa ujumla napenda hali ya hewa ambayo inafanya nigisike furaha amani nanishati ya kufanya mambo.

Ndiyo, napenda sana wali na kuku. Chakula hiki ni kipendwa changu kwa sababu kina ladha nzuri, ni rahisi kuliwa na hufanya kila mlo kuwa kamili. Kuku huweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Kukaangwa, kuchemshwa au kukaangwa kidogo na mchuzi. Na kila moja huleta ladha tofauti. Napenda kula wali na kuku ikiwa na mboga safi au saladi. Kwa hii inafanya chakula kuwa chenye afya na kitamu zaidi. Kwa kweli hii ni moja ya mlo wangu ninaofurahia zaidi hasa wakati wa familia au sherehe ndogo.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini mara nyingi ni kama shida za muda, mzigo mkubwa wa kazi au mawasiliano yazioeleweka kati ya wafanyi kazi. Wakati mwingine kutoelewana na wenzangu au kushindwa kupata rasili mali za kutosha pia huongeza changamoto. Hata hivyo napenda kuona changamoto hizi kama fursa za kujifunza na kuboresha utendaji wangu kwa mfano. Niki kutana na kazi mingi, ninajitahidi kupanga muda vizuri, kuomba msaada pale inapohitajika na kushirikiana na timu. Changamoto kazini hufundisha uvumilivu, ushirikiano na mbinu za kutatua matatizo. Jambo linalo nisaidia kuwa mtalamu bora.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Nawaheshimu sana na mara nyingi ninawasikiliza. Kujifunza kutoka kwa uzoefu wao na kushirikiana nao katika mambo mbali mbali. Wazee wangu hunipa ushauri, muhimu kuhusu maisha, kazi na tabia nzuri jambo linalonisaidia kufanya maamuzi bora. Pia anapenda kutumia mda nao kupata faraja, kusikiliza hadithi zao, au kushirikiana katika shughuli za familia. Kwa jumla, uhusiano yangu na wazee ni ya heshima upendo na kujifunza na ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Kipao mbele kazini katika mawasiliano ni uwazi, heshima na usikivu mzuri. Ni muhimu kuhakikisha kila mtu anaelewa ujumbe vizuri na hakuna mchanganyiko. Pia ni muhimu kushirikisha mawazo kwa uwazi, kuuliza maswali pale ambapo jambo halijaeleweka na kutoa mrejesho wakati unaofaa. Kwa ufupi, kipao mbele cha mawasiliano kazini, kuzingatia uwazi, heshima na ushirikiano. Kwani hizi hufanya timu ifanye kazi kwa ufanisi na kuondoa migongano isiyo ya lazima.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo lakua na biashara linalivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya maamuzi kutumia ubunifu wangu na kujitegemea. Ningependa kuanzisha biashara ambayo inatatua tatizo fulani katika jamii au inayotoa hudumu au bidhaa zenye manufaa kwa watu. Hata hivo, ninafahamu kuwa kuanzisha biashara kuna hitaji mpango mzuri, mtaji au uvumilivu. Hiyo ni jambo linalohitaji maandalizi ya kina. Kufikiria kuanzisha biashara ni ndoto na lengo la baadaye na ninaendelea kujifunza na kujipanga ili siku moja iwezekane.

Napenda mchezaji wa mchezo ambaye una ujuzi mzuri, binadamu na anaroho ya ushindani kwa mfano. Mchezaji wa mpira wa miguu kama Lionel Messi unifutia kwa sababu anambinu mnzuri ufanya maamuzi sahihi na utoa juhudi kubwa kwenye uwanja. Pia napenda wachezaji wa mchezo mengine kama tenisi au basketboli ambao wanafanya kazi kwa bidii, wanashirikiana na wenzake na hutoa burudani kwa mashabiki. Napenda mchezaji ambaye anamchanganyiko wa ujuzi, nidhamu na moyo wa kushirikiana na ambaye unaweza kuwa chanzo chamotisha na mfano wa kuigwa.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri unifanya nijisike furaha na kufurahia mlo wangu zaidi. Napenda chakula ambacho kimepikwa vizuri, kina viungo vya wastani na kina ladha inawevutia. Hata hivo, napendelea chakula kitamu ambacho pia ni cha afya ili nifurahie ladha bila kwathiri afya yangu. Kwa ujumla, chakula kitamu ni pa furaha kidogu ya kila siku na faraja.

Ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa mawasiliano na usimamizi wa muda. Hii ni muhimu kazini na katika maisha kila siku. Kwani kuwasiliana kwa uwazi na kupanga muda vizuri hunisaidia kuongeza ufanisi na kuepuka changamoto. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wangu wa kutumia teknolojia na programu za kisasa. Ili niweze kushirikina vizuri na timu na kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi Ninatafuta ujuzi unaonipa maendeleo binafsi na kitaaluma na ninaendelea kujifunza na kutafuta njia za kuboresha.

Najitahidi kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri kwa njia mbalimbali kwa mfano nashirikiana vizuri na wenzangu kwasiliana kwa heshima na uwasi na kusaidia pale inapoitajika. Pia, napenda kudumisha usafi na utaarabu, utaratibu wa eneo la kazi. Kushirikiana katika kufanikisha kazi za pamoja na kutoa mrejesho mzuri kwa wenzangu. Hii husaidia kuunda mazingira yenye furaha, motisha na ushirikiano. Najitahidi kuongeza ushirikiano furaha na utulifu kazini, ili kila mtu ajisikie vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi.

Baada siku ndefu, napenda kupumzika kwa kufanya shughuli za utulivu kwa mfano, kusoma kitabu, kuangalia filamu, kusikiliza muziki wa utulivu au kunywa chai ya moto. Shughuli hizi huniwezesha kuondoa uchovu wa mwili akilini. Wakati mwingine, napenda pia kutembea kidogo au kutumia muda nje ili kupata hewa safi na nishati mypa. Kwa ujumla napumzika kwa njia ambayo inaponya mwili kutuliza akili na kunifanya nijisikie fresh kwa siku inayofuata.

Leo hali ya hewa ni jua kidogo na mawingu machache Ikifanya siku kuwa yenye mwangaza lakini ni moto sana Ninajisikia vizuri kuhusu joto si baridi sana na si joto kali Hivyo inafaa kuwa shughuli za kila siku. Kwa sababu ya hali ya hii ya hewa nimevaa nguo za kawaida za kila siku shati, ndefu na suruali ili niwe na faraja na pia kulinda ngozi yangu kidogo kutokana na jua. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inafaa kwa shughuli za nje. Inatuliza akili na haina msongo wa joto au baridi kali. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutembea kidogo nje kufurahia anga safi au kushiriki katika shughuli za kirafiki na marafiki.